Napenda wanyama wa kufugwa, hasa mbwa, kwa sababu ni waaminifu, wachezaji na huonyesha upendo wa dhati kwa wamiliki wao. Mbwa pia ni walinzi wazuri na hufanya mtu ajisikie salama na mwenye rafiki wa karibu. Pia napenda wanyama wa porini wanaoishi kwa utulivu, kama swara au twiga, kwa sababu wanawakilisha uzuri wa asili na uhuru. Kwa upande wangu, wanyama hunifundisha kuhusu uaminifu, uvumilivu na kuishi kwa mwelewano na mazingira.

Ninachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Kawaida napenda kuanza siku na chaji kamili ili kuhakikisha kifaa kinaweza kudumu muda wote wa kazi au shughuli zangu za kila siku. Zaidi ya hapo, wakati kifaa kinatumika sana. Kama kwa mtandao au michezo ya mitandaoni, huenda nikahitaji kuchaji tena mchana au jioni. Kwa upande wangu, kupanga muda wa kuchaji kifaa ni muhimu kuhakikisha kuwa kinafanya kazi bila kusumbua shughuli zangu.

Ndiyo, mara nyingi nimenunua tikiti za Tukio mtandaoni au kwa njia za kawaida. Kwa mfano kununua tikiti za tamasha, la muziki, michezo au filamu, kuna nisaidia kupanga mapema, kuepuka foleni na kuhakikisha nina nafasi katika Tukio hilo. Zaidi ya hapo kununua tikiti mapema, pia huchangia kupata bei nzuri na nafasi nzuri ya kukaa. Jambo, linalo ongeza furaha na urahisi wa kushiriki katika Tukio.

Kumbukumbu nzuri za shule ninazokumbuka ni zile za michezo ya wapenzi na marafiki wa darasa. Tulicheka, kushindana kwa furaha na kushirikiana katika michezo ya pamoja. Jambo lililofanya shule kuwa mahali pa furaha na mshikamano. Pia nakumbuka walimu waliokuwa wakitufundisha kwa njia za ubunifu. Tukifurahia mafunzo ya vitendo na shugli za darasa.